Ndiyo, napenda kusikiza radio, ni mojawapo ya njia ambazo mimi hutumia kujitumbuiza na bado baadhi ya njia ambayo mimi hutumia kujielimisha mengi na pia kujua yanayojiri kila saa kupitia mchipuko wa habari ambayo inasomwa kwenye redio.

Baadhi ya vitu ambazo nazifanya ndiyo niweze kulinda mazingira kwanza ni kuhakikisha ya kwamba huwa situpi takataka ovyo ovyo natupa mahali ambapo pametengwa pa kueka takataka pili hua nahakikisha ya kwamba maji ambayo tunatumia nyumbani hua tunatumia tena na tena. Pia jambo la tatu ambalo natumia kulinda mazingira ni kupanda miti kutoka muda kwa muda.

Siwezi sema napenda kuimba manake kila wakati nipojaribu kuimba hili sauti yangu huwa hayambatani na wimbo sana sana lakini mara mingi nimefikiria naeza jiunga na kwaya ya kanisa ili niweza kujifunza kuimba lakini sijaeza kupata ule muda kufanya hivyo.

Tukio ambalo ni la muhimu sana katika maisha yangu ni kuzaliwa kwa mwanangu wa kipekee. Mwaka na alizaliwa tarehe kumi na tisa mwezi wa Mi mwakwa elfu mbili na kumi na tisa. Iyo ni siku ambayo kwa hakika sitaiweza kuisahau. Na kila mwaka sisi huungana pamoja na jamaa na marafiki kusherehekea iyo siku na pamoja na matukio ya hiyo siku.

Kwa kawaida mimi hupenda kukutana na kukuwa na marafiki wapya na jinsi ambavyo nafanyia marafiki wapya kwanza ni kuwakaribisha mahali popote pahali ambapo tunaeza kuwa na jinsi ambavyo yon nafanyia marafiki wapia kwanza ni kukaribisha malipipote pali ambapo tuniza kuwa na kuwaelezea nia yangu ya kuwa marafiki marafiki na wao.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana na sana na sana na abayo kwa kawaida mi sipendelei kabisa ni tabia ya watu waniopenda kusema uongo kila wakati. Hilo ni jambo ambalo huwa inanifanya nisikie nimeuthika nanisikia vibaya moyoni mwangu. Minapendelea watu ambao kila wakati kila siku wanasema ukweli manake pia mwenyewe mimi mwenyewe spendi kusema uongo atakamu.

Ndiyo, mimi natumia mitandao ya kijamii, hii ni mitandoa ambao sana sana mimi huitumia ili niweze kujua yanayojiri na pia kama baadhi ya kupitisha wakati. Na baadhi ya mitandao ya kijami ambayo mimi huitumia ni ile ya Facebook, Instagram na hata TikTok. Lakini wakati mwingi niko kwa ile mitadao mimi hujipata katika mtadao wa TikTok.

Kampuni ya teknolojia ambayo mi naiaminia zaidi ni ile kampuni ya Microsoft manake inani ni kampuni ambayo bidhaa zake na zinatumika mahali kote duniani na pia bidhaa zenyewe ni za kuaminika na ambazo wafanyakazi wengi katika kampuni mbalimbali wanaweza kuzitumia kwa njia ya urahisi.

Muziki ambao mi nausikiza mara kwa mara ni muziki ambao hupenda kuchezwa na ama kusikizwa ama kutumia lugha ya kikuyu, jamii ambayo inaishi katika eneo la mlima Kenya hapa nchini Kenya. Ule ni muziki ambao mimi naushabikia maanake unaimbwa kwa lugha ya mama, lugha ambayo nimeizoea mimi. Muziki wenyewe unaitwa mugithi na ni aina mingi ambayo ya muziki utapata ikichezwa sana sana katika eneo la mlima Kenya hapa nchini Kenya.

Ndiyo, nishaitembelea ziwa na vile vile nishaitembelea mto. Mto niliwahi tembelea wakati ningali mdogo nikikua pale ambapo nimezaliwa kijijini. Manake wakati wote wakiangazi, ndo kuna ukosefu wa maji tulikuwa tunaenda kuchota ama kubeba maji kutoka kwa mto. Ziwa nalo nimeweza kutembelea wakati wakupumzika tu wakati wa likizo. Niliwahi tembelea ziwa la lake naivasha pamoja na marafiki wangu na tukaeza kufurahia kukaa pale kwa mda wa siku mbili.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

Nina viyatu ambazo nazipendelea sana ni zile viyatu wambazo ni za spoti, zile ni viyatu wambazo mimi huziona uneza zivalia wakati wowote, ni viyatu wambazo zinaandamana na bathi ya mavazi mengi. Sana sana ni viyatu ambazo mi huzipendelea kuivaa wakati wa ijuma na pia wakati wa wikendi ya abapo. Kazi ambayo naifanya ni rahisi na nataka ni mwenyewe nijihisi ya kwamba nimezakupumzika.

Jinsi ambavyo ninavyo pumzika baada ya kazi, bada ya siku ndefu ni kwanza ni kwa kuhakikiisha ya kwamba ni meweza kujitengenezia kahawa na kama siko ni kwa mbali na jumbani na igia mahali amabapo panauzwa na kahawa. Mimi hupenda kuketi chini ni kinywa ile kahawa na pia napendea zaidi wakati kuna ile ule mziki unacheza kwa sauti ya chini na kwa sauti ya chini bila kilele mingi.

Ndio, napenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu ni mojawapo ya jinsi ambavyo. Mimi huweza kufanya mazoezi kidogo kidogo. Ili nihakikishe ya kwamba, hali yangu ya afya naiangalia. Katika yale matembezi ya miguu, pia mimi huweza kutuliza akili yangu. Pia nikiangalia ile afya yangu ya kiakili.

Ile standi ambayo ni muhimu sana kwa kazi yangu na pia kwa maisha yangu jumla ni ile ambayo ya kuweza kusema ukweli kila wakati. Kusema ukweli kila wakati ni jambo ambalo nalienzi sana. Kwa maoni yangu ni jambo ambalo hufanya mtu aonekane kuwa mwaminifu na wakutegemewa kila wakati.

Kuendesha baisikeli ni mojaapo ya jambo ambalo, nilitamani kulijua sana, nikiwa mtoto mdogo na nilipokuwa nikikua, lakini sikuweza kupata ile nafsi ya kujifunza kuendesha baisikeli. Kwa hivyo katika maishani mwangu na katika milenilivyo mtu mzima wa zimani mwangu, huwa siendeshii baisikeli. Kwa hivyo siwezi sema napenda kuendesha baiskeli kwa manake sijaiweza takujua jinsi ya kuendesha baiskeli.

Napendelea kusoma habari mtandaoni nikilinganishwa na kusoma habari katika magazeti. Hii ni kwa sababu habari zinazotokea. Huwa unazipata mtandaoni vile tu zimetokea na wakati zimepotea, zimetokea samahani. Ukitegemea gazeti inamaanisha utasubiri lile gazeti liweze kuandikwa ndio uweze kupata ile habari.

Napenda kuamka na jua, mara nyingi ile uwezo wa kulala mapema huwa sina, nataka ma nina napendelea kulala kama nimechelewa ndiyo uweze niweze kuamka na jua. Kuamka mapema ni jambo moja, ambayo sijailipendelea kufanya katika maishani mwangu.

Muda ambao nautumia mtadaoni kwa siku ni muda wa masaa mawili nimeyaweka hivyo ndiyo niweze. Huwa na nashugulikia kazi nyingenezo ambazo huwa nazifanya mchana kwa hivyo ndiyo niweze kufanya ile kazi inabidi wakati wa kuwa mtadaoni niupunguze kidogo. Ndiyo niweze kufanya kazi ambayo nastahili kuifanya kwa kila siku.

Kwa kawaida mimi huwakikisha nimelala kwa muda wa masaa manane. Ataingawa wakati mwingine huwa na jipata niko kazini wakati wa usiku. Lakini hata kama nitakuwa kazini huo wakati nitakikisha wakati nitakapotokea kazini. Mchana unaofwata nimelala angalau masaa manane. Ikishidikana pia masaa sita mi huwakikisha nimelala.

Ndiyo napenda asali na sana sana asali ambayo imetoka kwa shamba bila kuongezwa kemikali yote ile asali mi mimi huweza kuitumia kupakia mkate kama siagi mkate ambao umepakwa asali huwa na huwa mtamu sana na unatamani ule mkate kila saa.